Mimi binafsi napenda paka zaidi kwa sababu ya utulivu wao na uhuru walio nao. Ingawa mbwa ni marafiki waaminifu sana na walinzi wazuri. Paka wana haiba ya kipekee na ni rahisi kuishi nao ndani ya nyumba bila kuhitaji uangalizi wa kila dakika masaa yote.

Mimi hupenda kuenda madukani asubuhi na mapema katika ya katikati ya wiki. Hasa Jumanne au Jumatano wakati huu kunakuwa na utulivu mkubwa hakuna msululu mrefu ya watu napata nafasi nzuri ya kuchagua bidhaa bora kwa umakini bila haraka yoyote ile maishani mwangu.